Mimi hupenda kuandika kwa mkono, pia kwa kompyuta. Ninapenda kuandika kwa mkono kwa sababu inanisaidia kukumbuka vizuri. Inaniletea hisia binafsi kama kwenye barua au shajara. Pia ninapata ubunifu zaidi ninapoandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta, pia inanisaidia kwa kuwa ni haraka na rahisi kurekebisha makosa. Inafanya kazi kuwa rasmi, ripoti na mawasiliano ya kazi. Pia ni rahisi kuhifadhi na kushiriki.